Napenda sana chemistry ya, hilo ni somo ambalo napenda kwa sayansi tatu ambazo na zijua na nazifahamu ya, napenda chemistry kwa sababu ina nisaidia kuelewa vitu vinavio tuzunguka kama kemikali na pia tumesoma vitu vingi sana kuhusu hii chemistry ata dawa na hata kuna vyakula pia Napenda mada ya mabadiliko ya kikemia Napenda mada hiyo sana kati ya hizo zote ambazo tumesoma, tumesoma kuna mada mingi sana tofauti Lakini naipenda hili sana na majaribio ya maabara huwa mimi naona kuwa chemistry Itanasaidia katika vitu kadha wa kadha katika sekta hii yetu.Pia unaeza kuenda kufanya Hapo mbele uneza kuenda kusomea kitu ambacho kina ambatana na chemistry na itakua ni vizuri sana itakusaidia kwa? Itanisaidia katika masoma ya juu huko mbele hicho ni kitu ambacho nasema na huwa na nafanya vizuri sana katika hii chemistry asante.

Natumia zana tofauti tofauti, natumia simu, simu ya kawaida, pia ninatumia komputa ama laptop Kwa hizi mbili, kuna usaidizi wa interneti, ambayo ni ni kitu ya lazima katika maisha yetu ya sasa ama mazingira na pia kuna hizi programu kadha wa kadha Kuna Whatsappu, natumia pia Natumia Instagram, natumia kuna Google Pia kuna Zoom wakati ule wa kujifunza Kuna Instagram ama nimesema Facebook Pengine ya, ni tofauti tofauti na ni huifadhi taarifa ya, unaweza weka kitu huko na inahifadhi inahifadhi taarifa hizo haziwezi kupotea ya na pia inaeza kukufunza vitu mingi katika mtandaoni ya ninachosema simu Kwa sababu simu inaharakisha mawasiliano Huharakisha mawasiliano sana Pia husaidia katika ujifunzaji na huongeza ufanisi kazini Kuna wale ambao wanatumia katika kazini kueneza biashara zao ya pengine Pia hurahisisha upatikanaji wa tarifa ya kupata taarifa inaweza kuwa kitu rahisi sana inaweza pata taarifa yako kwa haraka sana kutumia digitihizi za sasa ambazo ziko Lakini mimi natumia simu na laptop ama kompyuta mara kadhaa ya asante.

Bado sija jifunza kupiga gitaa hadi wa sasa kupiga gitaa najua ni kitalanta nzuri sana Lakini bado sija jifunza Nimejaribu kupiga piano Lakini gitaa bado sija jaribu Lakini najua ni mafunzo bora sana ni kitu nzuri Kitu ambayo inaambatana na muziki Napenda muziki siwezi kataa lakini kupiga gita bado sija jifunza lakini kuna mafunzo ya kupiga gitaa ambayo ni meskia na nitaona kama naweza kujaribu kujifunza kupiga gita, junajua ni kitu nzuri sana Kitu ambayo uneza kupiga ukipumzika, kufurahisha wengine kufurahisha familia, marafiki na hata biashara kitu ambayo inaweza kusaidia kupata pesa, lakini kwa sasa, bado sijajifunza hadi wa sasa.

Kazi zangu ninazipanga kwa njia taratibu Nazipanga kwa kuandika ratiba yangu vizuri ambayo itaieza kunielekeza ili niweze kufanikisha yale ambayo nilikuwa na ratibia kufanya siku hiyo Ninapanga kazi yangu kwa kuandika ratiba ya kila siku na kueka vipo mbele yani kueka malengo naiweka malengo ili nijue ni yapi ambayo sijafanya na ni ipi ambayo nimefanya, ninapanga kazi zangu kwa kupanga muda vizuri, kutenga muda, iliniwe na wakati mzuri Kwa kumaliza kwa huyo muda ambao nilikuwa ni maopewa Kwanza na kazi muhimu kisha zile zingine So, nitaanza na kazi ambazo zini muhimu kwanza alafu nifanye hizo zingine Bada ya kufanya hizi ambazo niyo muhimu Pia minapaga kazi zangu kwa kueka ratiba kutumia kumbukumbu kwenye simu ya kufuata muda Natumia simu ili kufuata muda wangu vizuri ratiba ili ni siweze kuharibu ule kumbu kumbu ambao umeweku hapo Sasa nafanya hivo ili niwezeshe kufanya kazi zangu vizuri kwa ratiba nzuri ili mambo yawe nzuri kabisa asante.

Mfanyi bora, mfanya biashara bora ambaye namtambua ni Shiko, ambaye anafanya biashara ya kununuwa bidhaa kutoka nchi mbalimbali, kisha anakuja kuziuza hapa nchini kenya na nampenda kwa sababu ya biashara yake safi ambayo anafanya, kwa kuuzia watu bei ambayo ni mzuri sana na pia anafanya kazi mzuri sana na kitu ambacho maajabu amefanya, ni kuanza kupelekea watu mzigo zao hadi nyumbani, makwao yeye mwenyewe au biashara yake ya kutuma supplies ambayo mtu anaweza kupata kitu chake ambacho alinunua kwa kutoka area ambayo anahishi ama nyumbani kwake mwenyewe Kitu ambacho napenda kujifunza kutoka kwake ni kuwa ni mtu ambaye ana bidii, na ningependa hiyo bidii yake. Namwona ni mtu wa maana sana Nahisi kuwa biashara yake inapendeza Napende vile anavyofanya kazi yake ambayo ni biashara mzuri sana. Asante.